Changamoto nazokutana nazo kazini ni nyingi, lakini nitaongelea chache. Kwa mfano, utatimu kubadilika ghafla. Unashangaa ghafla, tu umeambiwa, wewe utakaa pale, wewe utakaa pale. Leo majiku mwanzo, kwa nikesho atafanya yali, inakuwa ni ghafla kwa kweli ni changamoto. Lakini kitu kingine chungu, tunachokutana nacho ni ushuri, kena ushutoka kwa fanya kazi ni zangunizo kushangaa, unamuuliza mwuzi. Hichi kitu tunakifanya aje, jana ulifanya ulifanya aje, anakwambia sielewi. Kitu ambacho kinakuwa changamoto. Pia wake under pressure. Kufanya kazi chini ya pressure nayo ni changamoto kubwa sana. Nuhu unafanya kazi umifabia mpere vya kovya kazi. Unasema nafanya hichi na kuja hichi na kuja hichina kuja hichina kuja hichina kuja. Unabia oh ya maliza waka saizi. Oh unategemea nini. Iyo na hapana kwa kweli. Mimina nipa mkakasi sana na nina nipa changamoto.

Rafiki yangu wa kweli, wa karibu sana, ni lili mtasiwa, yeye ni rafiki yangu lakini pia ni ndugu yangu ndugu na babake na mama angu mimi ni baba mmoja mama mmoja. Tumelelewa katika ile hali ya kwamba kama ni mapacha, alafu, imekuja kutokea mimi na yeye tumekuja kuendana baadhi ya tabia, yaani yeye, jambo langu analibeba sana pia na mimi najikuta jambo laki nalibeba sana. Kwa hiyo uchukiru jinefanya tuendane sana. Tumekutana konefamilia konefamilia yetu momo kwa thabu sisi ni ndugu. Tumekutana ndugu marafiki iyo ni jamburangu iyo ni mpenda sana na rafiki yangu wa karibu.

Njia ninayotumia kwenye kupumzika ni kujisomea vitabu na kuangalia movie laini laini ambazo hazitanifanya nifikirie kwa kina sana hiyo ndio namna yangu ya kupumzika namna ambayo mimi natumia kupumzika. Kusoma vitabu vyepesi vyepesi na kusoma na kuangalia muvi laini laini.

Wakati umeme unapokatika, ikiwa ninauhitaji umeme kwa mfano kwa ajili ya kazi, huwa naenda mahali ninapohitaji umeme, lakini, nikiwa sihitaji kwa kazi, naa relax na ninaendelea na shughuli zangu zingine. Kwa sababu, umeme huwa unanifanya muda wote nikae bila kufanya mambo mengine. Kusema kwamba umeme ukikatika, nitakosa kufanya hapana na simu. Lakini pia, ninaweza kujiandaa kumlewa mwanangu na kujiandaa kufanya shughuli nyingine. Siwa tukushinda kwenye tv, au kushinda tukona computer, wala kushinda tukona shangu.

Hapana sipendi kuzungumza kuhusu siasa kwa sababu huwa zinawanufaisha wale wanaozipenda na ambao wanaingia huko kuona hayo mambo. Sasa mimi siingi kwa hayo mambo na sioni manufaa ya kuzungumzia siasa kwa hiyo sizipendi na sipendi kuzizungumzia kabisa kwa sababu hakuna faida zinazonipatia.

Napenda kucheza mchezo wa mpira wa kikapu. Japo siujui vizuri, sijui sheria zake, sijui uniform zake. Naupenda tu hivyo watu wanavyokaa huko huwa naona kama unavutia sana. Kuna kipindi huwa naangalia nafuatilia hata mechi zao, hata baadhi ya wachezaji wao nikona lakini kwa sasa siwakumbuki. Lakini napenda sana kucheza mchezo wa mpira wa kikapu.

Rafiki yangu wa karibu, ni ambaye ni ndugu yangu, nampenda sana, nampenda moyo wake, sio mbinafsi Mungu ambariki, Mungu amfungulie njia yake zote za mafanikio. Yeye ni mtoto wa shangazi yangu, kwa ufupi si nampenda sana aishi miaka.

Napenda zaidi, kipigisha muziki, kipigisha muziki, huwa nakipenda zaidi, nakipigisha salama na nakipenda zaidi ya mama. Huwa kinanipa nafasi ya kuwafahamu wasanii kwa namna yao, vizuri zaidi. Unakuta anahojiwa na huyo mwandishi wa habari, anaongea ukweli wake, anafunguka vizuri na anaelezea upande wake mwingine ambao hata haufahamiki kwenye sanaa.